Mi hupendelea timu ya voliboli ya wasichana ya Kenya inayoitwa Kenya Pipeline. Hawa wanawake naona wanafanya kazi nzuri kweli wamefika kwenye wameweza kushinda timu nyingi za hapa Afrika na wanafanya bidoi sana ili kuinua nchi yetu ya Kenya.